Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakuenda ukiagiza vitu usivyo vihitaji. Garama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orotha. Si tangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Maranyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walio kuisha nunua. Niseme kama bitha ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitaji hadari.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

Ninahitaji kwenda sokoni, je ninaorodha yangu, hebu niangalie, unga, sukari, mafuta ya kupikia na sabuni. Nimeandika yote, ninahitaji pia kununua mboga, vitungu na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili, je nikanunuwe kwa wingi au kidogo kidogo. Kwa wingi ni nafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache. Nathani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa linapunguzo leo. Nitakwenda huko.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimesha ilima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni raha kwa wakulima wote, lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi, nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima, tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimununuwa jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Nina hitaji limau na tangawizi kumtia latha. Je, niandae ugali au wali? Nadhani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima ue na latha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapo pikwa kwa upendo na subra huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tule pamoja.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saatatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho ni amke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je ni meweka kengele ya saanne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Lazima nibadilishe maisha yangu kidogo, nitakula vyakula visivyo na afya sana, naomba nianze kula matunda na mboga zaidi, nikunywe maji mengi kila siku, nikunywe ya kutosha. Daktari alisema maji ni muhimu sana kwa mwili, ninajitahidi pia kupunguza chumvi na sukari, nina tabia ya kula chakula cha usiku, hiyo sio nzuri. Nadhani nitaacha hiyo, nyilekeze kulala mapema. Afya ni mali, lazima nijitunze vizuri. Nitaanza leo, sita subiri kesho. Mwili wangu utanishukuru badae.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, nina zitumia zote. Nadhani nusu tu. Nizivute zile, si zitumii. Zinachukua nafasi nyingi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Ni tunze. Programu ya ramani pia, ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo. Jee, zanifaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizivute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Ninaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programi kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi. Bila kuchelewa.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

Nivae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi. Ebu niangalie nje kwanza. Jua linaonekana, lakini kuna upepo. Nadhani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati la buluu na suruali nyeusi. Viatu gani? Sandali au viatu vyakufunga? Kwa kazi nadhani, viatu vyakufunga ni bora. Nitachukua jaketi niweke kwenye mkoba. Kama itakua baridi jioni, mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na waheshima. Nadhani mahali hapa ni sawa.